Kati ya maeneo mengi yenye utajiri na kihistoria duniani, mahali ninapotamani sana kutembelea ni mji mkongwe wa kilwa kisiwani uliopo kusini mwa nchi yetu Tanzania. Kwangu mimi, kilwa sio tu mahali pa magofu, bali ni kitovu cha ustaarabu, mkubwa wa kibiashara na kitamaduni uliostawi kama nyingi zilizopita kwenye pwani ya Afrika mashariki. Natamani sana kutembea katikati ya ukuta ya msikiti mkuu wa kilwa na kasi la huzuni kubwa ili nijonee kwa macho yangu ufundi wa usanifu wa ajabu wa majengo yaliyojengwa kwa mawe ya matubawe Jambo linalonidhibitisha kuwa Afrika ilikuwa na mendeleo makubwa hata kabla ya ujio wa wageni.

Ingawa nina uwezo mkubwa wa kufanya kazi peke yangu na kufikia malengo ya umakini wa hali ya juu upendeleo wangu mkuu ni kufanya kazi na wengine katika timu naamini kuwa akili mbili au zaidi zina nguvu kubwa ya kuibua suluhisho la kipekee ambalo mtu mmoja hawezi kulipata peke yake katika mazingira ya ushirikiano, mimi hufurahia jinsi mawazo tofauti yanayo kutana na kuchujwa, jambo ambalo huleta ubunifu wa hali ya juu na kuhakikisha kuwa kazi inafanyika kwa viwango bora zaidi kupitia kurekebishana na kusaidiana Napenda sana jinsi kufanya kazi na wengine kunavyosaidia kugawanya majukumu kulingana na uwezo na talanta ya kila mmoja. Katika timu, nimi uona kuwa ni fursa nzuri ya kujifunza mbinu mpya kutoka kwa wenzangu. Huku nami nikitoa mchango wa maarifa nilio nayo kwa ajili ya ustawi wowote. Hali hii ya kusaidiana inatengeneza mazingira ya kazi yenye nishati chanya na kupunguza uzito wa majukumu makubwa. Kwani tunajua kuwa mafanikio ni matokeo ya juhudi za pamoja na sio za mtu mmoja peke.

Ninaipenda sana na kuithamini sana lugha yangu ya kiswaili lugha ambayo nengependa sana kujifunza kwa kina na kifaransa kifaransa ni lugha inayo julikana duniani kote kwa uzuri wake wakimelodi na umuimu wake mkubwa katika nyanja za diplomasia sanaa na fasihi Kwangu mimi kujifunza lugha hii ni sawa na kufunga mlango mpya au kufungua mlango mpya wakuelewa tamaduni mbali mbali siyo tu nchi za ufaransa bali pia za mataifa mengi ya Afrika yanayo tumia lugha hiyo kama chombo chao kikuu cha mawasiliano na biashara Napenda sana jinsi lugha ya kifaransa inavyo weza kuelezea mambo Kwa namna ya kipekee na yenye hisia kali Jambo ambalo linafanana kidogo na utajiri wa misemo tunayopata katika kiswaili fasaha kujifunza kifaransa kungetanua muigo wangu wa mawasiliano kazini na kungepata fursa ya kusoma kazi za fasihi za waandishi wa kubwa duniani katika lugha yao ya asili. Hii ingedisaidia kulinganisha namna tamaduni za tofauti zinavyo elezea maisha na changamoto zake. Jambo ambalo lingeboresha uwezo wangu wa kufikiri kwa kina na kuasidiana na watu wa asili mbali mbali kwa ujasiri zaidi.

Mimi hupendelea zaidi mfumo wa androi android kutokana na wepesi wake na kubadilika kulingana na mahitaji yangu binafsi na uhuru unaompa mtumiaji. Kwangu mimi simu siyo tu kifaa cha kupiga simu. Bali ni ofisi ndogo inayotembea na mfumo wa android unaniruhusu kupiga programu mafaili na ku na mwonekano wa kio changu kwa namna inayoongeza tija yangu kazini. Napenda jinsi unavyoweza kuunganisha mfumo huu wa huduma mbalimbali za kidigitali kwa urahisi. Jambo linalofanya uhamishaji wa taarifa kutoka kwenye simu kuenda kwenye kompyuta uwe wa haraka na usio na usumbufu. Vile vile mimi huvutiwa na aina mbalimbali za vifaa unavyotumia mfumo huu kwanzia vile vienye camera za hali ya juu mbaka vile vienye batteries zinazodumu kwa mda mrefu sana. Uhusiano huu wa ushindani kati ya makampuni tofauti yanayotumia android unanipa uwezo wa kuchagua simu inayolingana na bajeti yangu bila kupoteza ubora wa teknolojia ninayopata Hali ya kuwa na uwezo wa ku kuongeza nafasi ya kuifadhi kumbukumbu na urahisi wa kupata vifaa vya ziada kama charger popote inapokuwa Unanifanya nijihisi niko huru na mwenye udhibiti kamili wa kifaa changu.

Picha kwangu ni zana ya kipekee ya kunasa wakati wa kuhifadhi kumbukumbu ambazo maneno pekee hayawezi kuzielezea kikamilifu. Mimi hupiga picha mara kwa mara hasa ninapokuwa katika mazingira ya asili au ninapokutana na kitu chenye urembo wa kipekee kinachonigusa. Moyo, hata hivyo, mimi si mtu wa kupiga picha kila sekunde kwa ajili ya mitandao ya kijamii. Badala yake mimi hupiga picha pale ninapohisi kuna hadithi au hisia fulani ambayo ningependa kuikumbuka miaka mingi ijayo Napenda sana kupiga picha wakati wa safari zangu au ninapotembelea maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama katika nyakati hizo, kamera yangu inakuwa jicho langu la pili linalonisaidia kuona uzuri wa maelezo madogo madogo kama vile mngao wa jua unapotua juu ya maji au rangi za ajabu za mabawa ya kipepeo. Kupiga picha kunanifundisha kuwa makini na mazingira yanayonizunguka na kunisaidia kuthamini sanaa ya asili ambayo mara nyingi tunaipita bila kuipa umakini unaostahili tukiwa katika harakati za maisha.

Ili kuboresha michakato ya kazi, hatua yangu ya kwanza ni kufanya tathmini ya kina ya mifumo iliopo sasa ili kutambua mahali ambapo kuna vikwazo au ucheleweshaji usio wa lazima. Naamini kuwa huwezi kurekebisha kile usichokielewa. Hivyo mimi huanza kwa kuchora picha mzima ya mzunguko wa kazi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Lengo langu ni kutafuta njia za kupunguza hatua zinazojirudia na kuondoa urasimu unaopoteza muda. Huku nikihakikisha kuwa ubora wa matokeo ya mwisho haushuki bali unaongezeka. Pia mimi ni muumini mkubwa kutumia teknolojia na zana za kidigitali kurahisisha kazi. Katika ulimwengu wa sasa, kuna programu nyingi za usimamizi wa miradi, ambazo zinaweza kusaidia timu kuwasiliana vizuri na kufuatilia hatua za kazi kwa uwazi zaidi. Mimi huhimiza matumizi ya mifumo ya kiotomatiki kwa kazi zile za kila siku zinazochosha akili, ili wafanyikazi waweze kutumia nishati yao kwenye kazi za kiubunifu na kimkakati ambazo zinahitaji uwezo mkubwa wakibinadamu.

Ndio, nimeshawai kununuwa tikiti za matukio mbalimbali mara nyingi, na mchakatu huo hua unanipa msisimko wakipekee kwa sababu ni mwanzo wa safari kuelekea kwenye burudani au mafunzo mapia. Iwe ni tikiti ya tamasha la muziki wajadi, maonyesho ya sanaa au kongamano la kitaalamu, mimi upendelea kufanya ununuzi wangu mapema ili kuepuka usumbufu wa dakika za mwisho. Kuna amani fulani ya moyo unaoipata unapojua kuwa nafasi yako imehifadhiwa na unachopaswa kufanya ni kusubiri tu siku ya tukio ifike. Siku hizi mara nyingi mimi hutumia zaidi mifumo ya kidigitali na programu za simu kununua tikiti hizo kwa sababu ya uraisi na usalama wake. Napenda jinsi mifumo ya mitandaoni inavyo ni ruhusu kuchagua viti vinavyo inavyo penda kuona ramani ya ukumbi na kupokea tikiti yangu moja kwa moja kwenye barua pepe au simu kama QR code. Hali hii inaniokoa muda wakupanga foleni ndefu kwenye madirisha ya tikiti na inanipa uhakika wa kupata taarifa za mabadiliko yoyote ya Tukio papo hapo kupitia ujumbe mfupi.

Linapo kuja swala la burudani na michezo, mimi hucheza mara nyingi na marafiki zangu wa karibu na wafanya kazi wenzangu baada ya saa za kazi. Naamini kuwa michezo ni daraja la kipeke linalo imarisha urafiki na undugu nje ya mazingira rasmi ya ofisi au majukumu ya kila siku. Tunapo kusanyika pamoja uwanjani au kwenye bwawa la kuogelea, vyeo na tofauti zetu za kikazi huwekwa kando. Na badala yake tunazingatia furaha ushirikiano na hali ya ushindani chanya ambayo inatujenga sote kimwili na kiakili. Pia mimi hupenda sana kutumia muda mwingi kucheza na familia yangu, hadaa ndugu zangu wadogo na watoto wajama zangu. Kuna furaha ya kipeke na hisio na kifani unayopata unapo cheza na watoto. Unyenyekevu wao na kicheko chao cha dhati vinanisaidia kusahao msongo wa mawazo na kunikumbusha umuhimu wa kufurahia vitu vidogo maishani. Iwe ni michezo ya kukimbizana bustanini au michezo ya ndani ya bodi kama vile thumna na bao Wakati huu unanipa nafasi ya kutoa mafunzo ya nidhamu na uvumilivu kwao huku tukijenga kumbukumbu zisizo futika.

Usafi wa vifaa vyangu ni jambo linalozingatia kwa umakini mkubwa kwa sababu unaamini kuwa vifaa safi sio tu vinadumu mda mrefu bali pia vinaboresha tija na afya yangu. Mimi hufanya usafi wa kila siku kwa vifaa ninavyovikusa mara kwa mara kama vile simu yangu ya mkononi, kibodi ya kompyuta na panya au mouse. Kwa kutumia kitambaa laini cha microfiber na kioevu, maalumu cha kusafisha vifaa vya kielektroniki, mimi huondoa vumbi na alama za vidole, kila ninapomaliza kazi, jambo ambalo hunipa hisia ya upua na utulivu, napoanza majukumu yangu siku inayofuata. Pia mimi nina utaratibu wa kufanya usafi wa kina mara moja kwa wiki kwa vifaa vyangu vyote ikiwa ni pamoja na kusafisha vioo vya kompyuta, vichwa vya sauti na hata maineo ya ndani ya mkoba wangu wa kazi. Wakati huu wa wiki, mimi huakikisha kuwa vumbi lilojificha kwenye matundu ya speaker au sehemu za kuchajia limeondolewa kwa kutumia brush laini au hewa iliyoshindiliwa. Usafi huu unanisaidia kuzuia vifaa vyangu visipate joto kali kutokana na vumbi na unahakikisha kuwa mifumo ya sauti na picha inabaki kuwa na ubora wa hali ya juu.

Kila asubuhi ninapofungua macho, hatua yangu ya kwanza kabisa ni kutoa shukrani kwa ajili ya zawadi ya uhai ya siku nyingine mpya na kutimiza ndoto zangu. Badala ya kukimbilia simu yangu na kuanza kusoma habari au jumbe za kazi, mimi huchukua dakika tano hadi kumi kukaa kwa utulivu kitandani. Nikivuta pumzi ndefu na kuweka nia chanya kwa ajili ya siku hiyo. Utaratibu huu unanisaidia kuanza siku nikiwa na akili yenye amani na mwelekeo sahihi. Badala ya kuanza na shinikizo la ulimwengu wakidigitali unaotusubiri kila uchao. Baada ya utulivu huo wa awali, mimi hunywa glasi kubwa ya maji ya uvuguvugu, Mara nyingi yaliyowekwa kipande cha limau ili kuamsha mfumo wangu wa mmeng'enyo wa chakula na kuupa mwili maji. Baada ya mapumziko ya usiku kucha, hufuatiwa na mazoezi mepesi ya kunyoosha misuli na dakika chache za kutafakari Jambo ambalo hunipea wepesi wa mwili na ukali wa akili unaohitajika kukubaliana na majukumu ya ofisi. Zoezi hili la asubuhi kama kuifungulia injini mwili wangu mafuta safi hili liweze kufanya kazi kwa ufanisi bila kuchoka mapema.